Kuna mambo mengi ni nayofanya usiku kabla ya kulala. Maana ni mara nyingi napenda kulala mapema. Laki jambo la kwanza ni nasaidia watoto wangu kufanya kazi ya ziada ya shule. Iyo ni mida ya masaa ya saa kuminambili hadi saa moja. Baada hapo kitu saa moja hadi saa mbili nasaidia watoto wangu kula chakula. Na hii inawasaidia kwenda kulala mapema pia kwa sababu ya kuamka mapema kwenda shuleni. Hivyo basi, baada ya kusaidia watoto kula chakula na wao kwenda kulala, nina tunabaki na mke wangu, tunapo pata nafasi pia ya kula chakula chetu chajioni. Chakula hicho tunakula mida ya saambili, hadi masaa mida ya saa tatu. Wakati mwingine ina chelewa inazidi saa tatu. Lakini mara nyingi ni kabla ya saa tatu na tunapata chakula. Baada ya kula chakula chajioni, tunakuwa na gumzo fupi la familia. Na gumzo hili lina lingana na mipango ya siku na mambo kama hayo. Pia vile vile tunaeza tizama sinema moja au mbili kulingana na wakati tutakapomaliza. Na baada ya shughuli ya kutizama sinema moja au mbili tunaenda kulala. Lakini kabla ya kulala pia kuna maombi. Maombi haya tunafanya asubuhi asubuhi tunafanya mchana na tunafanya jioni kabla ya kulala. Na sasa wakati huo tunapata wakati wakupumzika hadi siku inayo fuata. Kwa hivyo jambo hili linakuwa nzuri kwa sababu linatusaidia kulala mapema maana unapolala mapema unakuwa na nafasi ya kua mka mapema mazizuri ukiwa tiyari kuanza shuhuli za siku.

Swali hili ni nzuri sana kwa sababu linataka kuonyesha umuhimu wa aitha kuamka mapema ama kuamka na jua. Na hilo linalingana pia na jinsi ambavyo tabia ya mtu ya kulala. Kwangu binafsi ninapenda kulala mapema na kuweza kuamka mapema. Kwa sababu kuamka mapema na kuwa na uzalisha wa hali ya juu. Lakini mara nyingi unajipata kwamba watu wanachelewa kuamka na kulala wakati wa asubuhi. Na kwa hivyo kuhakikisha ama kufupisha wakati wa uzalishaji. Wakati mbora wa uzalishaji ni masa ya asubuhi mapema ambapo akili ikosawa wakili ambapo imepumzika baada ya kupumzika na ina mambo mengi. Na hili jambo linanisaidia kuhakikisha kwamba kazi yangu ninaifanya kwa vizuri, kwa hudi na uvumba. Lakini hata hivyo, mara nyingine tunajipata nimechelewa kwa sababu ya kazi. Na lala usiku sana, usiku wa manane, saa kuminambili, saa sita usiku. Na kwa hivyo kuamka bado najipata nimeamka kabla ya saa kuminambili ya subuhi. Hivi ni kwamba ni mezoea kuamka kabla ya saa kuminambili asubuhi. Na kwa hivyo hata niweze kulala masaa mawili lazima ni niamke masa haya asubuhi na mapema. Na kwa hivyo akili yangu haitakuwa sawa siku nzima. Nitasumbuliwa na usingizi. Na kwangu jua likichomoza inaniwia gumu kulala. Hata ingawa nimelala ni mechelewa ama sija lala. Na kwa hivyo mimi napenda kulala mapema ndiyo niamke mapema kwa sababu nitazidisha hali yangu ya kufanya kazi na uzalishaji wangu. Na hili linisaidia kukwepa changamoto nyingi zinazo tokana na kutofanya kazi vizuri. Na hakikisha nimefanya kazi yangu vizuri. Na hata hivyo na hakikisha nina afya. Kulingana na mapendekezo ya madaktari na watu walio katika sahemu ya afya. Naelewa kwamba ni muhimu kulala mapema. Kwa sababu utaamka kwa wakati. Na pia unapo lala kwa masaa manane takriban masaa manane. Jambo hilo linasaidia afya mwili, nzima. Na ata afya ya kiakili. Kwa hivyo kwangu binafsi na kikisha ya na najikita kulala kati ya masaa saba hadi masaa manane. Wakati mwingine nalala hata masaa kumi. Kwa mfano leo asubuhi niliamka saa moja asubuhi. Na nilikuwa nimelela saa mbili ama saa tatu kasoro dakika kumi. Hivyo nili maanisha ni melala masaa kumi. Iyo ilikuwa kulipishia siku iliotangulia ambayo juzi ni lilala kwa masaa matano. Hivyo basi ningewahimiza watu wote kulala mapema. Diposa waweze fanya kazi vizuri. Maana unapo amka mapema uzarishaji unajiongeza. Na vile vile unakuwa na nafasi ya kuweza kufanya kazi nyingi kuliko yule ambaye amelala na kuamka wakati wa jua.

Kucheza ni sehemu ya maisha na hata hivyo, afya inapendekeza michezo kwa watoto na watu wazima, kama njia apo ya mazoezi na kutia makali misuli ya mtu na pia afya ya moyo na afya ya kiakili. Kucheza ni sehemu ya maisha na hata hivyo, afya inapendekeza michezo kwa watoto na watu wazima, kama njia apo ya mazoezi na kutia makali misuli ya mtu na pia afya ya moyo na afya ya kiakili. Na mchezo niupendao zaidi ni mchezo, kabumbu ama kadanda. Mchezo huu unachezwa kwa miguu na una mpira wangozi, na mchezo kwa watu kumi na moja kwa upande mmoja, kuna mchezaji mmoja kwa wale kumi na moja ambae kazi yake tunamuita golikipa. Kazi yake ni kuzuia mpira kuingia kwa lango. Mchezo huu ni mchezo ambao unapendwa sana duniani, na ni mchezo ambao unafuatwa zaidi kote duniani. Hasa wakati ule wa Kombe La Dunia, tunoita World Cup Ambapo mataifa barani zote nakutana na kukucheza na kuamua ni nani bingwa wa dunia. Na hivyo, ni mchezo ninaoupenda kwa sababu ninapenda mchezo kwanzia nilipokua mtoto mchanga. Tulicheza na baba yetu, nikaendelea shule, nikiucheza, lakini hata hivyo, sikuweza kuucheza, katika ngazi za juu. Hata leo hivi, tunacheza na watoto wangu, na mchezo huu natufurahisha, tunapitisha wakati vyema, na watoto hawa wanafurahia na kua na hali nzuri ya kiafya, kwa sababu ya kucheza mchezo huu. Ninaupenda kwa sababu jambo la kwanza ni mchezo rahisi kucheza, unaelewekwa na unachezwa na watu wengi. Pia, unafuatwa na watu wengi duniani. Na mchezo huu, pia, una nchi nyingi na virabu, vinavyocheza. Kwa mfano, juzi, nchi ya Senegali, ilipiga nchi ya Moroko katika finali ya ubingwa barani Afrika, Hili likafurahisha moyo wangu kwa sababu ni mchezo tunaoupenda. Nchi yangu Kenya haichezi vizuri lakini, hata hivyo, tugali na wakati wa kueza kujifunza na kujitia makali na kucheza kwa jisi inavyo stahili. Nina vilabu vingi vinavyocheza mpira huu, nina vyo pendelea mfano kilabu ya Chelsea kule uingereza, kilabu ya Real Madrid kule Uhispania. Klabu ya Borussia Dortmund kutoka kule Ujekumani, Na hili linanifurahisha hapa Kenya, nina pendelea timu ya EFC Leopards. Kutoka barani hapa Afrika. Hapa Kenya kwetu. Na hivyo, mchezo huu ni mchezo mwema, mchezo rahisi kucheza, na nilikuwa nacheza mpira pale katikati nambari sita, uo ni kiungo mkabaji, na hiyo inanisaidia, imenisaidia sana, katika kukua nina inanisaidia kwa sababu, pia, ninafunza watoto wangu, vile vile, ninaweza pia, kushiriki mazoezi. Maana ni njia moja ya kufanya mazoezi, na ya kuhakikisha kwamba mwili uko sawa. Afya ya akili iko sawa, na ninaendeleza jambo hili na nigeomba watu wote pia, waweze kujiunga na mchezo huu. Kwa sababu unamanufaa mengi, na pia, ni jambo ambalo linafanywa na watu wengi duniani. Na hivyo kwamba inakua rahisi. Weza kufuatilia, kuucheza na kua na afya bora.